Mimi, mara nyingi huwa napenda sana rangi ya chungwa. Rangi ya chungwa ni rangi nzuri sana, tena ni rangi akupendeza. Mimi, vitu vyangu mingi zao ni vya rangi ya chungwa na kwa hivyo, mimi ni mtu ambaye napenda rangi ya chungwa kabisa. Napenda rangi ya chungwa kwa sababu ya maneno mengi sana. Kwanza, rangi ya chungwa hunifanya nihisi vizuri kabisa. Ninapoona rangi ya chungwa, mimi huwa ninafuraha sana. Tena, ile rangi ya chungwa, hunifanya sana nitamani kula chungwa kwa vile, mimi ni mraibu sana wa chungwa. Tena, mimi huwa napenda chungwa kabisa, tena kabisa na kwa hivyo, mara nyingi mimi rangi ya chungwa ile. Nimechukuwa nikaupaka kwenye kuta zangu zote za pale nyumbani na hata pia, nguo zangu pia ni za rangi ya chungwa. Hata pia, kofia zangu ni za rangi ya chungwa. Hata viatu na soksi pia ni za rangi ya chungwa. Shati na suruali yangu pia. Hata suti za yangu pia. Ni za rangi ya chungwa na watu hunichekelea kwa kusema kwamba mimi vitu vyangu vyote ni vya rangi ya chungwa. Lakini mimi nasema ni sawa. Mimi nafanya kila kitu ambacho kinanifurahisha na tena niko na furaha kwa sababu mimi nafanya kile ambacho kinanifurahisha. Wakati wote bila kuogopa chochote na kwa hivyo mimi niko na amani katika katika roho yangu. Kwa vile vile vitu ambayo vinanipendeza. Mimi ni navyo. Tena hayo ndio vitu ambayo mimi nafanya. Jambo zuri sana. Kwa hivyo mimi lazima ni jiseti na jisitiri. Pale pale. Kwa vile mimi sitaki ni achwe nyuma na chochote. Rangi ya chungwa ni rangi nzuri sana. Tena ni rangi ya kupendeza. Kwa hivyo mimi mara nyingi huwa nina himiza wale walio kando yangu kwamba rangi ya chungwa ni rangi nzuri. Rangi ya chungwa pia ni rangi ambayo hunikumbusha kuhusu maisha. Kwa vile ninapona rangi ya chungwa. Ninaona kwamba ni rangi ambayo ikopale kujisitiri vizuri sana na kunifanya kujua kwamba kuna maisha mazuri sana humu nje. Kwa vile machungwa ni chakula ama niseme machungwa ni chakula mazuri sana tena yana maji matamu kabisa kwa hivyo maisha pia ni matamu sana kwa vile rangi ya chungwa hufanya maisha kuwa matamu tena mazuri kabisa tena ya kufurahisha na kwa hivyo, hayo ndio maana mimi napenda rangi ya chungwa. Wakati wote katika maisha yangu ni rangi chungwa ndiyo mimi mara nyingi huwa inanipendeza na kila jambo ninalofanya ni rangi ya chungwa ndiyo mimi huwa ninayo. Kuna wakati fulani nilipoenda katika shule ya watoto wangu. Katika siku kuu ya wazazi na nilipofika pale wanafunzi wenzake walianza kunichekelea mimi kwamba mimi napenda sana kuvaa hilo rangi ya chungwa na kila wakati ninapoenda pale mimi huvaa rangi hiyo ya chungwa bila kugeuza. Lakini mimi niliwaambia kwamba hilo ndilo rangi ambayo mimi napenda zaidi ni tu kama vile kila mtu huwa akona rangi yake ambayo anapenda. Hata mimi nikona rangi yangu ya chungwa ambayo mimi hupenda. Kuna watu ambao wanapenda rangi ya bojo. Kuna watu ambao wanapenda rangi ya manjano. Kuna watu wanapenda rangi ya nyeusi. Hata kuna watu wanapenda rangi ya nyeupe na wengine wanapenda rangi ya manjano. Lakini mimi ni hii rangi ya chungwa. Ndiyo ambayo mimi hunipendeza. Na tena ni rangi ya maana kabisa. Tena rangi yenye dhana ya juu kabisa na ni rangi ya kufurahisha zaidi na hata katika macho yangu yote ni hilo tu rangi ya chungwa ndiyo mimi. Nitataka niwe nayo tena liwe karibu na mimi. Kwa vile ni rangi nzuri sana tena ni la kupendeza na hata wakati mwingi mimi huwa nina hitaji sana hiyo rangi na hilo rangi tu ndiyo imeweza kunifanya hadi niwe mahali ambapo niko sahizi. Kwa sababu ni rangi nzuri tena ya kuvutia sana na ni rangi ajabu kabisa. Hilo rangi ndio nimepaka katika sebuleni changu. Chumba changu cha kulala pia na hata kwa katika jikoni yangu na hata pia vyombo vyangu pia ni vya rangi ya chungwa. Hata sahani zangu vikombe vyangu na hata pia gari yangu nimeweka rangi ya chungwa. Pikipiki yangu pia ni rangi ya chungwa na hata pia bila kusahau. Rangi ya chungwa nimeweka pale katika chumba changu cha kulala na hata kitanda changu ni ya rangi ya chungwa na hata pia vile vitu vyangu vya kulala kama godoro na matanda.

Mimi ni nayo skrini kubwa sana. Skrini ile niliweza kuinunua. Wakati ambapo nilienda katika nchi ya ufaransa. Katika mji wa paris. Skrini ile niliweza kuinunua shilingi ngapi. Haa ilikuwa shilingi za dola za marekani elfu tatu mia zaba. Ni skrini kubwa sana ya skrini ya yenye kimo ama skrini yenye inchi sabini na tano. Hiyo skrini niliweza kuisafirisha moja kwa moja kutumia ndege ya mizigo. Kutoka kule ufaransa mjiwa paris hadi nyumbani kwetu kule Kenya. Na skrini hiyo iliweza kuletwa baada ya wiki mbili. Hiyo skrini ni skrini kubwa kabisa. Tena skrini hiyo ilifika ikiwa sawa kabisa tena haikua na tatizo lolote skrini hiyo niya aina ya TCL ambayo ni mojawapo ya makampuni kubwa tena kampuni mazuri sana ambayo hutengeneza screen kama hiyo ya televishini Screen hiyo yangu ya televisheni. Ni mzuri sana tena nimeweza kuiweka pale katika chumba langu. Na ni screen ambayo ikona vitu mingi sana. Niliponunua screen hiyo. Hiyo screen niliweza kupewa. Niliweza kupewa screen hiyo namuhula wakurekebishwa yamiaka mi tatu ambapo itakapoharibika wakati wowote. Basi mimi nitakuwa huru kupeleka hiyo skrini ili iweze kutengenezwa upya. Ama hata niwezi kupewa skrini ingine. Ni skrini nzuri sana ambayo inapendeza. Wageni wangu ambao wamekuja pale nyumbani kwangu. Wamekua wakivutiwa sana. Tena wamekuwa wakitamani sana kuwa na screen kama hiyo. Kuna siku fulani ambapo mmoja wawageni wangu wali okuja pale nyumbani kwangu. Wali niuliza kama ninaweza wauzia screen hiyo. Na niliwambia ndiyo ninaweza wauzia lakini ndipo nikawauzie. Basilazima wanilipe kitu kama dollarza marekani shilingi elfu tano na mia saba. Kwa vile mimi nilinunua shilingi elfu tatu na mia saba za dola ya amerikani. Na nilipofanya hivyo. Basi ni kiuza lazima mimi nipate faida kidogo palejuu. Na wakumbuke kwanza. Hiyo screen si screen ambayo inapatikana katika nchi yetu. Kwa vile ni ngumu sana kuipata. Kwanza huwezipata hata kidogo. Hayo screen yanatoka ula ya pekee. Na yanauzwa katika bei juu. Na ni yale screen ambapo ni za kweli. Tena nivya kiwango cha juu sana. Na viko na hali ya juu pia. Na si skrini ambazo mtu anaweza kutengeneza yale ambayo si ya kweli kivirahisi. Nivigumu sana. Hilo ni moja wapo ya skrini kumipekee ambavyo vilitengenezwa kote duniani. Na ni skrini pia ambayo haiwezi pasuka virahisi. Ni skrini ambayo imeundwa kutumia teknolojia mpya ya kisasa. Na hata ni skrini ambayo ikona programu mingi kabisa. Na hata ikuna programu za kisasa. Mbali mbali kama vili programu ya radio, ikona internet pia, ikona programu ya X, programu ya WhatsApp, programu ya YouTube, programu ya Barua Pepe. Na hata pia unaweza itumia kufanya utafiti kutumia programu ya Google. Na hata pia ina programu pia ya kukulinda dhidi ya uwizi. Na hata pia ikona programu ya kukusanya sauti pale kwa nyumba. Na hata pia ikona programu ya kuchukua video na picha. Sasa pia unawezaitumia kama kamera ya Siri. Na inashare vizuri sana tena safi sana. Hata kushinda kamera za kawaida za Siri. Hilo ni screeni nzuri sana tena ni screeni la ajabu. Familia yangu na hata watoto wangu. Wote wanapenda ile screeni. Sisi hua tunaona ile screen. Kila wakati tunapopata wakati. Tunapokuwa na muda wa familia. Basi sisi huya tumia kwa kuitazama ile screen. Ni screen nzuri sana. Tena ya kupendeza. Na hata wakati mwingi hiyo ndiyo skrini ambayo sisi hua tuna tumia. Kwa vile ni screen nzuri. Tena niya kupendeza mno Aa ni screen safi sana ya kufurahisha kwa ajabu.

Mmea wa zambarau ni mmea mtamu sana. Huwa iko na matunda mazuri tena matamu. Zambarau, mimi hupenda kuikula kabisa. Pale nyumbani mimi nimeweza kupanda mti wa zambarau na zambarau hii imeweza kutoa matunda ya zambarau. Kwa sahizi, imetoa matunda ya zambarau maratano hivi. Na basi, mimi nimekuwa nikiyakula yale matunda ya Zambarau. Ni matunda mazuri tena ni matamu sana. Niliambiwa kwamba matunda haya yako na faida mbalimbali kwenye mwili. Ikiwemo hutupatia vitamini mbalimbali. Pia ikona proteni na hata pia hutusaidia kwenye damu. Kwa vile inatuongeza damu mwilini. Na pia hutusaidia kwa kutengeneza macho pia. Na hata pia ikona bakteria ambayo hutusaidia kupiga vidudu pale kwenye mwili. Vidudu na machafu kwenye mwili. Bakteria hio ya zambarau hutusaidia katika kuyapiga kabisa. Kwa hivyo, matunda ya zambarau ni matunda mazuri sana. Tena ya na manufaa zaidi. Mimi, huwa kuna wakati ambayo ninakula matunda hayo ya zambarau. Hata tuseme sinia moja kwa siku. Kwa sababu, matunda yale pia ni ngumu sana ya kushibishe. Tena, ni vigumu sana yale matunda ya kusumbue mwili. Kwa sababu ni vitu ambavyo ni mazuri tena hayana madhara yoyote kwenye mwili. Ni matunda mazuri sana tena nia kufurahisha. Tena matunda hayo ya zambarau huwa yanatoka kwa mingi kwa wingi kabisa. Na wakati mwingine mimi huwa yachukua na basi ninaenda kuyauza pale sokoni. Na ninapo yauza sokoni mimi naweza kupata pesa mingi sana. Kwa kawaida mimi huwa ninauza goro goro moja ya yale matunda kwa shilingi kama ngapi hivi. Mimi huuza gorogoro moja ya yale matunda kwa shilingi miamoja na ni bei mzuri sana tena nafuu na tena nimegundua kwamba watu wengi hupennda sana hayo matunda kwa vile ni matunda matamu. Juzi matunda hayo yalinunuliwa yote sokoni nilipo yapeleka na hata wateja waliweza kuongezeka na kuniuliza kama kuna zingine zimebaki ili nibidi mimi kurudi nyumbani ili niweze kuchuna zambarau zaidi ile niweze kupeleka pale sokoni. Ndiposa wateja wangu weweze kuyapata. Na wateja wangu waweze kuyatumia ilivyofaa. Kwa hivyo, mimi hii biashara ya kuuza zambarau imeweza kunisaidia kabisa kiuchumi kwa vile nimepata pesa zaidi na wateja wa zambarau pia wameongezeka zaidi na hata pia imeweza kunisaidia kiafya kwa vile iko na manufaa mbalimbali kwenye afya yangu. Na hata pia nikona furaha kwa vile hii zambarau imesaidia pia wale wateja wangu ambao huinunua kiafya. Kwa vile imeweza pia kuboresha afya yao. Kumbuka niliwaambia hapo mbeleni kwamba zambarau iko na manufaa mbali mbali kwenye mwli. Na hayo manufaa ni mazuri zaidi. Kwa hivyo mimi nina furaha tele. Sahizi nimepanda miti ya zambarau kama ngapi hivi. Aha, hebu nika yahesabu. Aha, miti mitano ya zambarau. Miti mizuri kabisa tena ya kufurahisha. Nina matumaini kwamba wakati utakapofika miti haya yote yataweza kuwa makubwa. Na yatatoa zambarau yote maramoja. Hilo basi litakuwa vizuri sana. Biashara yangu ya zambarao itaweza kupanuka. Na hata pia, wateja pia wataweza kuongezeka. Kutakuwa na zambarau mingi sana. Na nikiona, nitaweza pia kwanza kusafirisha zambarau zingine. Niyapeleke nje ya nchi ili niweze kupata pesa za kigeni. Inayofaa, na ita kuwa biashara nzuri sana. Na nitakapozipeleka hizi zambarau nje ya nchi. Basi itabidi, nikaongeze bei. Kwa vile siwezi yauza katika bei ambayo mimi huyauza humu nchini. Na hiyo basi, ni jambo zuri sana ambayo lazima nitaangazia. Kwa hivyo, lazima nitapeleka yale zambarau nje ya nchi pia, ili niweze kuyauza. Na kabla nifanye hivyo, nitatafuta vijikaratasi kutoka kwa kwa idara ya serekali ya ukulima. Ndiposa niweze kupewa idhini ya kuuza hayo zambarao kule nje ya nchi. Hilo ni wazo zuri sana, tena la kupendeza. Najua, litafaa ka bisa kuuza haya zambarau, vizuri sana.

Ununuzi, ununuzi saa hizi umeweza kudhoofika kabisa. Ununuzi umeenda chini kwa vile biashara pia imeweza kuenda chini kabisa. Ununuzi unapoenda chini pale sokoni ama pale kwenye duka. Basi hilo ni ishara kwamba hali ya biashara katika nchi yetu ni mbaya. Na hata pia hali ya uchumi pia huwa mbaya kabisa. Kwa hivyo hilo nasema kwamba wananchi wako na ugumu sana ya kujikimu katika maisha yao kwa vile hakuna pesa. Pesa imepotea. Na wananchi kwa hivyo wanateseka kabisa. Na ununuzi ama niseme nguvu ya ununuzi ndiyo husaidia serikali katika kuamua jinsi ambavyo jinsi ambavyo biashara na uchumi ya nchi inavyo endelea ununuzi ukiwa chini. Kwa vile namaanisha ununuzi wa wananchi ukiwa chini basi. Basi uchumi huwa inadororeka sana. Na inadhoofika kabisa na inakuwa mbaya. Na basi ununuzi inapoongezeka na basi hiyo inamanisha kwamba biashara ni mzuri. Na uchumi ya nchi pia ni mzuri. Tena wananchi wako na pesa mingi sana na biashara yao inaenda vizuri sana inavyostahilika kwa hivyo ni jambo nzuri sana la kuangazia. Na mimi mara nyingi huwa ni nahimiza watu kuhakikisha kwamba kila kitu ki shuari. Kwa vile ununuzi ni jambo muhimu kabisa. Mimi niko na duka changu na katika duka yangu ununuzi umeweza kurudi chini kabisa. Kile kiwango nilikuwa ninauza kitambo imeweza kupungua kwa asilimia kubwa sana. Na hilo basi limeweza kuwa na tatizo kubwa sana katika biashara yangu. Na hilo linamaanisha kwamba wale wanunuzi katika duka langu basi hawana pesa. Na kwa hivyo ununuzi umeweza kurudi chini na kudhoofika kabisa. Na hayo pia kusema kwamba kiwango cha maisha pia kimeweza kurudi chini. Kwa vile ununuzi inaporudi chini. Basi kiwango cha maisha pia kuwa inarudi chini. Na inadhoofika kabisa kwa njia isiostahili. Na kwa hivyo si vizuri sana kufanya majambo hayo. Kwa vile ununuzi imeenda chini. Na kwa hivyo si vizuri ununuzi ukiwa mbaya wakati wote hata hivyo mimi huwa ninataka vizuri sana kujua ununuzi unapoenda chini ama unapoenda juu kwa vile mimi huwa napenda kujipanga. Ununuzi inapoenda chini basi huwa najua mambo ni mabaya sana. Na kwa hivyo nitajua kwamba bei za bidhaa pia zitaweza kupanda juu kwa sababu makampuni ambazo zina leta bidhaa pia zitakuwa na ugumu zaidi. Na wanapokuwa na ugumu basi hata wanunuzi pia watakuwa na ugumu. Kwa vile bei ya bidhaa zitaenda juu na bei hizo zikiwa juu. Basi itakuwa vigumu sana kuendelea kama kampuni na hata sisi ambao tunauza vitu ama sisi wenye duka sisi pia tutakuwa na ugumu sana wa kuuza. Kwa hivyo, lazima tuhakikishe kwamba kila kitu ki shwari na kila kitu ki kizuri wakati wote. Kwa hivyo mimi nitakikisha kwamba nimejaribu juu chini ili niweze kuafikiana na haya maneno ya ununuzi. Ununuzi ni jambo zuri sana ambayo husaidia nchi kujua yu wapo wananchi wake wanapitilia hali ya uchumi ngumu. Ama hata hali ya uchumi ukiwa vizuri. Ama sitire Hali ya uchumi inapukua vizuri basi nguvu ya ununuzi itakuwa juu kabisa. Na hali ya uchumi inapokuwa katikati. Basi hali ya uchumi itakuwa pahali katikati. Haitakuwa inaongezeka na haitakua inarudi chini. Na hali ya uchumi inapo hali ya uchumi inapoenda chini kabisa basi. Basi ununuzi itaweza kurudi chini pia. Na hilo ni jambo mbaya kabisa ambayo husumbua serikali wengi. Kwa vile ununuzi ni jambo muhimu sana. Tena huwa ni kiwango na kipimo cha jinsi ambavyo serikali kinavyoendeshwa. Ununuzi nitahakikisha kwamba kila wakati ununuzi iko sawa.

Zamani nikiwa mdogo, mimi nilikuwa mtu ambaye anaogopa sana. Lakini, nilikuwa najaribu sana wakati mwingi. Nisiweze kuwa mwoga sana. Kwa vile zamani, bado nilikuwa mtoto mchanga, mtoto ambaye anaogopa ogopa. Na basi mimi sikutaka kitu chochote, kiweze kuenda mbaya na mimi. Kwa hivyo, nilihakikisha kwamba kila kitu ki shwari na mimi. Zamani pia, nilipokuwa mtoto mwenye uoga. Basi kuna siku ambayo niliwekwa pale katika bahari ili niweze kuoga. Lakini sikuweza kuogelea kwa vile mimi nilikuwa ninaogopa kabisa sijui mbona nilikuwa ninaogopa. Ama ni vile bado nilikuwa mtoto hapo zamani kwa vile sahizi mimi si mwoga. Tena huwa ninaogelea yale maji wakati mwingi. Tena wakati wowote ninapojihisi kuyaogelea kwa hivyo sijui mbona zamani nilikuanga ninaogopa hivyo. Na tena pia zamani mimi nilikuanga mtoto mwenye utundu kabisa. Mimi nilikuanga mtoto mtundu sana tena sana. Lakini sijui mbona pengine nilikuwa na utoto bado wakati huo. Lakini maisha ya utoto pale zamani ilikuwa ni maisha matamu sana. Zamani basi maisha ilikuwa matamu. Na hata pia zamani nilikuanga ninaskiza habari mbali mbali kutoka kwa babu yangu. Babu yangu alikuwa ananipigia hadithi mbali mbali zile za zamani. Na lakini katika hadithi hayo mimi nilikuwa najifunza mengi sana. Nilikuwa najifunza vitu mengi sana vya kufurahisha tena vya jabu. Na kuna wakati mwingine, babu yangu aliweza kunipigia ile hadithi ya wakati walipoenda katika vita vya dunia vya tatu hapana vita vya dunia vya pili kupigania nchi yetu. Na waliweza kutoka pale kama washindi, wakaweza kurejea nyumbani na sahizi. Yeye ni mmoja wa wale watu wakuu ambao walikua katika katika vita hiyo. Jambo zuri sana babu yangu aliweza kupigania uhuru pale zamani wakati huo, mimi hata bado hawakuwa wamepanga kunizaa. Na hata na hata pale zamani Babu aliniambia kwamba soko letu. Lilikua linafanyika katika chini ya mti. Kumbe vitu vimeweza kugeuka sana? Soko letu. Siku hizi limejengwa ghorofa matatu. Ghorofa tatu juu. Hilo ndilo soko letu. Kutoka chini la mti. Siku hizi hilo soko liko juu ya ghorofa. Jambo zuri sana. Hiyo ni mandeleo mazuri sana. Tena ya kupendeza. Na hiyo inatupa motisha sana katika kijiji chetu kwa vile katika kijiji chetu basi tuko sawa. Tena tunajisitiri vizuri kabisa. Na hatuna changamoto mengi. Kwa hivyo, maisha ya zamani lakini yanakaa yalikuwa mazuri kuliko maisha ya kisasa. Ama niseme, watu wa zamani pia walikuwa wanasema. Maisha yao hayakuwa mazuri sana kuliko yale ya zamani yao aha! Pengine, lakini najua kila mtu huwa anasema jinsi anavyoiona na nina hakika kwamba hao pia walikuwa na mafikra kama hayo. Lakini hayo si mafikra mazuri pia kwa vile kila mtu anajionea kile ambacho anaona. Kando ya hayo nilipoenda kutembelea maonyesho za kivita katika uwanja wa uma niliweza kuona zana za vita ambavyo vilitumika pale zamani katika vita vya dunia ya pili. Yale zana vya vita vya zamani viko katika hali nzuri sana. Tena vimeweza kuwekwa pale. Na vimewekwa ili watu waweze kuyaona na watu waweze kujifunza mambo mengi sana kuyahusu, na hilo basi najua ni jambo zuri sana. Tena watu watakapoenda pale kuyaona. Basi wataweza kupata mafunzo mengi. Kabisa yanayofaa kwa hivyo hilo ni njia nzuri sana ya kufanya hivyo njia inayofurahisha kabisa, zamani basi vitu vilikuwa sawa hata bei ya maisha ilikuwa chini sana. Tena maisha yalikuwa ni yale mazuri ya kufuraisha tena ya chini. Na basi hayo yalikuwa mazuri sana. Zamani basi maisha yalikuwa mazuri ya ukweli sidani.